Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini na kwa kuwanza kuchambua kazi zangu na matokea ya mwezi uliopita Kisha najiwekea malengo ya liyo wazi na yanayopimika kama kuongeza ufanisi, kuboresha huduma kwa wateja au kufikia idadi fulani ya mauzo Pia napanga muda wangu vizuri na kufuatilia maendeleo yangu kila wiki ilikuwa kikisha nipo kwenye mstari sahihi.

Ili kueka afya nzuri, inahakikisha nakula chakula chenye lishe bora, kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi mara kwa mara kama kuenda jimu au kutembea. Pia na pumzika vya kutosha najitahidi kupunguza msongo wa mawazo na kufanyiwa uchunguzi wa afya mara kwa mara ili kujua hali ya mwili wangu.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri kwa sababu unisaidia kuelewana vizuri na wateja na wenzangu kazini. Pia nina stadi ya kuskiliza, kutatua matatizo na kupanga kazi zangu kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, nina uwezo wa kujifunza haraka na kuzoea mabadiliko ili kufanikisha malengo ya kazi.

Tabia ni nayo ipenda sana kwa wengine ni uaminifu kwa sababu hunijengea imani na heshima katika mahusiano ya kazi na ya kijamii Pia napenda watu wenye heshima wanaojua kusikiliza na kushirikiana na wengine Tabia hizi hufanya kazi kuwa rahisi na mazingira kuwa mazuri kwa kila mtu.

Napendelea zaidi hali ya baridi kwa sababuhunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu zaidi. Baridi hunisaidia kuzingatia kazi zangu vizuri. Tofauti na joto kali ambalo wakati mwingine hunifanya nijisikie mchovu. Pia napenda kuvaa mavazi ya baridi na kufurahia hali tulivu inayo kuja nayo.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa kuwasiliana na watu kwa urahisi na kuwafanya wajisikie kueleweka. Nina kipawa cha kusikiliza kwa makini na kutoa ushauri unaofaa kulingana na hali ya mtu. Pia Nina uwezo wa kujifunza haraka na kutumia ujuzi wakuwa kuboresha kazi na mahusiano yangu.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na penye mazingira mazuri. Kama sehemu zenye hewa safi au mandhari ya asili, mahali kama hapo hunifanya nijisikie amani na kunisaidia kufikiria vizuri. Pia napenda maeneo yaliyo na watu wachache lakini wenye heshima na mawasiliano mazuri.

Kwa maoni yangu, mfanyabiashara bora zaidi ni yule mwenye maono wazi, anayejua anachotaka na anafanya kazi kwa bidii kuyafikia. Ni mtu anayechukuwa hatari zilizopimwa, hujifunza kutokana na makosa na hubadilika moyo kirahisi. Pia mfanya biashara mzuri huwaheshimu wateja wake, huskiliza soko na hujitahidi kuboresha bidha au huduma zake kila wakati.

Wakati wa msongo wa kazi, huanza kwa kupanga upya majukumu yangu na kueka vipaumbele ili nisijisumbue sana. Pia huchukuwa mapumziko mafupi kupumua kwa kina au kutembea kidogo ili kupunguza mawazo. Nikiwa na nafasi, huwasiliana na wenzangu au msimamilizi ili kupata msaada na kuakikisha kazi inaendelea vizuri.

Ningependa kuwa na uwezo wakusimamia muda wangu kwa ufanisi zaidi ili niweze kufanya kazi nyingi bila kuchoka au kusahau mambo muhimu. Pia ningependa kuwa na uwezo wakushugulikia changamoto kwa urahisi na kwa ubunifu ili nipate suluhisho haraka na kuhakikisha mafanikio yangu kazini na katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, niliwahi jifunza kupiga gitaa kwa muda, hasa kwa kujifunza misingi kama kushika kod na kupiga midundo rahisi. Ingawa sikufika kiwango cha juu sana, uzoefu huo ulinifundisha nitamu, subira na umuhimu wa kufanya mazoezi, mara kwa mara. Pia ilikuwa njia nzuri ya kupumzika na kufurahia mziki.

Nawasiliana nawafanya kazi wenzangu kwa uwazi na heshima kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Napenda kusikiliza maoni yao na kushirikiana wakati wa kutatua matatizo. Pia hutumia njia ya kawaida za mawasiliano kama mikutano ya kikundi, ujumbe mfupi au barua pepe. Ili kazi iendelee kwa usahihi na bila mkanganyiko.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye lishe bora na husaidia afya ya moyo na mwili kwa ujumla. Napendelea aina mbalimbali, hasa zilizopikwa kwa njia yenye ladha nzuri. Pia kula samaki hunifanya nijisikie mtulivu na kunisaidia kupata nishatia ya kufanya kazi kila siku.

Kupunguza matumizi ya plastiki. Ninachagua kutumia bidhaa mbadala zinazoweza kutumika tena. Kama mifuko ya kitambaa au chupa za maji zinazoweza kujazwa. Pia hujaribu kuepuka bidhaa zilizo na pakiti nyingi za plastiki na kupanua tabia ya kuchonga au kurisaiko plastiki zinazotumika. Hii inanisaidia kulinda mazingira na kushiriki katika uhifathi wa rasili mali.

Tabia ninayochukiza zaidi kwa watu ni ukosefu wa heshima na kuudhi wengine bila sababu Pia watu wanao kosa kuwajibika na kuahidi bila kutimiza wanachukiza Kwa sababu inasababisha changamoto kazini au mahusiano kuwa magumu Napendelea watu kuwa wa kweli, watekeleze, wajibu wao na kuheshimu wengine.

Napenda kusheherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye furaha. Mara nyingi ni nafanya sherehe ndogo na familia na marafiki wakaribu, tukila pamoja, kucheka na kubadilishana zawadi kidogo. Pia napenda kutumia siku hiyo kupumzika na kujiweka tayari kwa mwaka mpya wa maisha.

Mara nyingi hufua nguo zangu takriban maramoja hadi marambili kwa wiki kulingana na idadi ya nguo nilizo nazo na shughuli za kila siku. Hufanya mpangilio wa nguo ili ziwe safi na tayari kwa matumizi. Pia napendelea kutumia sabuni na maji safi ili nguo zibaki zenye harufu nzuri na kudumu kwa muda.

Mara nyingi napiga picha mara chache kwa wiki, hasa wakati wa matukio maalum au nikiona kitu kinachovutia macho yangu. Pia napiga picha ili kuhifathi kumbukumbu za furaha au mafanikio yangu. Sipigi kila siku, lakini napenda kuhakikisha picha zinazo piga, zinanisaidia kukumbuka wakati mzuri au tukio muhimu.

Nguvu zangu za kazini ni uwezo wangu wa kupanga kazi vizuri na kuzikamilisha kwa ufanisi. Pia ni na nguvu ya kuwasiliana kwa uwazi na wateja wenzangu kusikiliza na kushirikiana. Zaidi ya hayo, ni na uwezo wa kushugulikia changamoto kwa subira na kuendelea kujifunza ili kuboresha utendaji wangu kazini.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni utulivu na usalama uliopo, unaonifanya nijisikie huru na mwenye amani. Pia napenda ukaribu wa majirani wanaoshirikiana na kusaidiana inapobidi. Zaidi ya hayo, kuna huduma muhimu karibu kama maduka na usafiri jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku.

Mafunzo ya kazi ya nayo nisaidia zaidi ni yale ya nayo husiana na mawasiliano na uongozi. Ya menifundisha jinsi ya kushirikiana na wenzangu vizuri, kusikiliza kwa makini na kutoa maelekezo kwa uwazi. Pia nimejifunza jinsi ya kupanga kazi zangu, kushugulikia changamoto na kutumia ujuzi mpya kuboresha utendaji wangu kazini.

Chakula ninachopenda zaidi ni wali mchanganyiko na mboga kwa sababu ni kitamu na pia kina lishe bora. Pia napenda samaki na nyamachoma mara kwa mara kwa sababu hunipa nishati na kufurahia ladha yake. Napenda pia kujaribu vyakula vipya kutoka tamaduni tofauti mara kwa mara.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa mahali penye kivuli au ndani ya nyumba ili nijiepushe na joto. Pia napenda kunywa majia ya kutosha na kula vyakula vyepesi. Wakati mwingine napenda kutumia muda huu kupumzika, kusoma kitabu au kufanya shugli za ndani ambazo hazihitaji mwili mwingi.

Kujiandaa kwa mkutano, kwanza hupitia agenda na nyaraka zote muhimu ili niwe tayari kujibu maswali au kutoa maoni. Pia upanga muda wangu vizuri ili kufika mapema na kuzingatia muendelezo wa mkutano. Kwa kawaida, hujiweka kufikiria tayari ni kipanga hoja zangu na kufikiria njia za kushirikiana vizuri na washiriki wengine.